Kwa hakika, inamaanisha bila shaka au kwa uhakika kabisa. Kwa mfano, nitaenda shuleni kesho. Hakika, hapa inamaanisha mtu huyo, amehakikisha kabisa atakwenda shuleni, hakuna shauku ama mashaka yoyote. Ni njia ya kusisitiza ukweli au uhakika wa jambo fulani.

Jumatano ni siku ya tatu ya wiki kati ya juma nne na alhamisi. Kwa mfano, watu wengi huenda kazini au shule jumatano kama siku nyingine za wiki. Katika baadhi ya mila, jumatano inaeza kuwa siku ya kufanya kazi maalumu au mikutano. Ni siku ya kati ya wiki, hivyo mara nyingi huonekana kama siku ya kazi ya kawaida.

Machi ni mwezi wa tatu katika mwaka. Unaofuata februari na kabla ya aprili. Kwa mfano, katika machi, hali ya hewa mara nyingi hubadilika na kwenye baadhi ya sehemu kuanza mvua za mwanzo wa masika. Ni wakati wa shule na kazi kuendelea kama kawaida baada ya mwezi wa kwanza wa mwaka. Machi ni mwezi wa kuanza mambo mapya au kupanga shughuli za mwaka.

Hongera ni maneno ya kumpongeza mtu kwa jambo nzuri alilofanya. Kwa mfano, ikiwa rafiki yako alipata alama nzuri shule unaweza kusema, hongera. Ikiwa mtu amekipata kazi mpya au amefanikisha jambo hongera, huonyesha furaha na pongezi kwa mafanikio yake. Ni njia ya kuonyesha shukrani, furaha na pongezi kwa mtu.

Nenosiri ni maneno au mjanganyiko wa herufi, namba au alama unayotumia kuficha au kulinda kitu, ili kisingepatikana kwa mtu muingine. Kwa mfano, kwenye kompyuta au simu, nenosiri linahifadhi akaunti yako isipofikiwa na wengine. Akaunti ya banki au barua pepe pia utumia nenosiri, kurida tarifa zako binafsi. Kwa ufupi, nenosiri ni nija ya usalama na falahafa.

Nyeupe ni rangi isiyo na rangi nyingine yoyote, safi na inayoashiria mwangaza au usafi. Kwa mfano, nusu ya maziwa ni nyeupe. Watu wengi huvaa nguo nyeupe katika sherehe au likizo maalumu. Nyeupe pia mara nyingine huashiria usafi, amani au mwanga.

Neno saa lina maana kadhaa kulingana na muktatha na hivyo saa ngapi inaeza kumaanisha tofauti ya kwanza sehemu ya saa ya muda. Kipimo cha muda kinachotumika kuona muda. Mfano ninaangalia saa kuona sasa ni saa ngapi. Ya pili muda wa siku. Kipande cha muda ndani ya saa ishirini na nne. Mfano darasa linaanza saa mbili. Hapa saa ni muda. Kipindi au wakati maalum. Sehemu ya siku au kipindi fulani. Mfano, ninapenda kusoma saa ya mchana. Kwa hivyo, swali saa ngapi. Linaeza kuuliza muda halisi sasa. Au, muda wa kuanza au kumaliza kitu. Ikiwa unataka pia, naeza kuelezea maana hizi zote. Kwa sentensi.

Rasilimali watu ni watu wote ambao ni sehemu ya shirika, kampuni au jamii ambao huchangia kazi na maendeleo yake kwa mfano. Katika kampuni, rasilimali watu ni wafanyikazi wote kutoka wakubwa wao hadi wafanyikazi wa kawaida. Ya pili, rasilimali watu ni muhimu sana kwa sababu wanafanya kazi, wanachangia mawazo na huendesha shuguli za kila siku. Kwa ufupi, rasilimali watu ni nguvu ya kazi na uwezo wa binadamu unaosaidia kufanikisha malengo ya shirika au jamii.

Nakupenda inamaanisha kuonyesha hisia za upendo au mapenzi kwa mtu fulani kwa mfano. Nakupenda mtu huonyesha kwamba anamjali, kumjali au kumpenda kwa dhati. Inaweza kutumika kwa marafiki, familia au mpenzi kulingana na muktadha ambao unaongelelewa. Ni maneno ya kueleza hisia za dhati, upendo au heshima kubwa kwa mtu mwingine.

Oktoba ni mwezi wa kumi katika mwaka unaofuata septemba na kabla ya novemba. Kwa mfano, katika oktoba, sehemu nyingi za dunia huwa ni kipindi cha majira ya vuli au mvua za mwisho wa msimu. Pia ni mwezi unaoweza kuwa na sherehe, sikukuu na shuguli za shule au kazi. Kwa ufupi, oktoba ni mwezi wa kumi wa kalenda.

Ushirikiano ni hali au kitendo cha watu, makundi au mashirika kushirikiana kwa pamoja kufanikisha jambo fulani. Kwa mfano, wafanyikazi wanaofanya ushirikiano wanaeza kumalizia kazi haraka na kwa ubora. Serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali wanaweza kuanzisha ushirikiano kusaidia jamii. Pia, ushirikiano unaeza kuwa katika familia, shule au jamii ya kijamii. Kwa ufupi ushirikiano ni kushirikiana kwa pamoja ili kufanikisha malengo ya pamoja.

Ndirisha ni sehemu ya nyumba, ofisi au jengo. Inaopitisha mwanga na hewa maranyingi ikiwa na glesi au bao. Kwa mfano, ndirisha hutoa mwanga wa hasili ndani ya nyumba. Kupitisha hewa safi ili nyumba isichafuke. Pia, linaruhusu mtu kuona nje bila kutoka nje kabisa. Kwa ufupi, ndirisha ni sehemu muhimu ya nyumba inawezesha mwanga hewa na mtazamo wa nje.

Neno uamuzi linaweza kuwa na maana mbili. Ya kwanza, kitendo cha kuamua, hii ni hatua ya kuchagua kati ya njia au chaguo mbali mbali. Kwa mfano, nilifanya uamuzi wa kusoma kiswahili zaidi. Namba mbili, matokeo au hukumu. Hii ni jambo lililotolewa baada ya kuchunguza hali au chaguo. Mfano, mahakama ilitoa uamuzi wa nani atapata mahali hio. Kwa kifupi, uamuzi ni kuchagua au matokeo ya kuchagua.

Neno maji linaeza kuwa na maana mbili. Kioo cha maji safi kinacho kunywa au kutumika kwa matumizi ya kila siku. Mfano, tafadhali niletee kikombe cha maji. Maji haya maana ya pili. Maziwa mto au kioo cha maji kinacho jirudia rudia. Mfano, maji ya mto huu ni safi sana. Kwa ufupi, maji inaeza kumaanisha kioo cha kunywa maji. Au maji yanayotiririka yanapopatikana kwenye mto kisima au chemichemi.

Neno mafunzo linaweza kuwa na maana mbili. Ya kwanza ni kipindi au shughuli ya kujifunza kitu kipya. Mfano, nilihudhuria mafunzo ya kompyuta leo. Hii ina maanisha kupata ujuzi au maarifa mapia. Ya pili, kazi au mazoezi ya nayofundishwa ili kuboresha ujuzi. Mfano, fanyi kazi wote walipewa mafunzo ya usalama kazini. Hii ina maanisha mazoezi au mafunzo maalumu kwa wakati. Au taaluma fulani. Kwa ufupi, mafunzo ni kupata maarifa au ujuzi au mazoezi au fundisho ya nao saidia kufanikisha njabo fulani.

Neno shangazi linaweza kuwa na mana mbili. Ya kwanza, dada wa baba. Hii ni mana ya kifamilia. Shangazi ni dada wa baba wako. Mfano katika sentensi, shangazi yangu ananipenda sana. Ya pili, dada wa mama. Pia shangazi inaweza kumaanisha dada wa mama wako. Mfano, nitakuenda kukutana na shangazi yangu kesho. Kwa ufupi, shangazi ni dada wa baba au mama ambaye ni mzee wa kifamilia.

Neno dada linaweza kuwa na maana mbili, ya kwanza dada wakifamilia, hii ni kaka wakike katika familia, mfano dada yangu anaishi karibu na mimi. Na la pili, neno laheshima au kirafiki, hutumika kumuelezea mwanamke au kipenzi kwa heshima au urafiki, asante dada kwa msaada wako, kwa ufupi dada ni ndugu wakike au mwanamke wa heshima au rafiki.

Neno chapisha linaweza kuwana maana mbili. Ya kuanza, kutoa maandishi, picha au tarifa hadharani kwa kutumia karatasi au mutandao. Mfano, nataka nichapishe kitambu changu kipia. Hii inamaanisha kupeleka maandishi au picha kwa watu wengi. Maana ya pili, kutoa au kusambaza jambo rasmi. Mfano, ofisi iliamua kuchapisha tangazo la kazi. Hii inamaanisha kutangaza au kusambaza tarifa kwa uma. Kwa ufupi, chapisha ni kupeleka, kutangaza au kusambaza tarifa au maandishi.

Neno huduma linaweza kuwa na maana mbili. Ya kwanza, kazi au msaada unaotolewa kwa mtu au kodi. Kwa mfano, hospitali hii inatoa huduma ya afya kwa wote. Hii inamaanisha msaada au kazi inayofanywa kwa wengine. Maana ya pili, shughuli ya kisheria, jamii au kidini. Mfano, alihudhuria huduma ya kanisa jumapili. Hii inamaanisha ibaada au shughuli rasmi inayofanyika kwa madhumuni maalumu. Kwa ufupi, huduma ni msaada au ibaada ama shughuli inayotolewa kwa wengine.

Neno zambarau linaweza kuwa na maana mbili. Maana ya kwanza ni rangi. Ni rangi ambayo inachanganya blue na nyekundu ikitokea kama rangi ya kati ya violet na papo. Mfano, shati lake ni la zambarau na linaonekana zuri. Maana ya pili, kipengele cha asili au kitu maalumu. Mara nyingine hutumika kuelezea kitu cha kipekee au chenye mvuto. Mfano, hali ya jua la machweo ilikuwa zambarau sana. Hii inamaanisha mwangaza wa kipekee au rangi ya mvuto. Fupi, zambarau ni rangi au kitu chenye mvuto au mwonekano wa kipekee.

Uwanja wa ndege kwa kiswahili una maana hizi. Ya kuanza, mahali maalumu ndege hupa na kutua. Likiwa na miundombinu kama barambara ya kurukia, jengo ra abiria na minara ya uongozaaji. Na ya pili, kituo cha usafiri wa anga, kinacho hudumia abiria, mzigo na shuguli za usalama na mawasiliano ya ndege. Mfano, tulifika uwanja wa ndege mapema kabla ya safari.

Mbaya kwa kiswahili inamaana hizi. Kitu kisicho kizuri au chenye kasoro. Kinacho sababisha matatizo au madhara. Tabia au hali isiofaa kama mwenendo mbaya au hali mbaya ya hewa. Mfano katika sentensi tabia mbaya huweza kuharibu mahusiano.

Suluhisho kwa kiswahili lina maana hizi. Ya kwanza, njia au jibu la kutatua tatizo au mgogoro uliopo. Ya pili, hatua au uamuzi unaoleta amani au makubaliano. Hasa, kati ya pande zinazo kinzana. Mfano, mazungumzo ya lipatikana kama suluhisho la mgogoro.

Habari za jioni ni salamu ya kiswahili inayotumiwa jioni kuuliza au kujulia hali ya mtu. Majibu ya kawaida ni nzuri, salama, nzuri asante, salama kabisa. Mfano wa matumizi. Habari za jioni mama, nzuri asante.

Bandika, kwa kiswahili lina maana hizi, kushikamanisha au kuambatanisha kitu juu ya kingine kwa kutumia gundi, utepe au jia nyingine. Maana ya pili, kuweka au kugandisha kitu mahali fulani, bila kukiondoa kirahisi. Mfano wa sentensi, bandika tangazo hilo ukutani.

Hoteli kwa kiswahili ina maana hizi. Ya kwanza, mahali pakukaa kwa muda mfupi, kula na kupumzika. Hasa kwa wasafiri au wageni. Maana ya pili, shirika au biashara inayotoa huduma za malazi, chakula na burudani kwa wateja. Kwa mfano, tulikaa hoteli nzuri wakati walikizo yetu Mombasa.

Muda wa mwisho kwa kiswahili una maana hizi. Ya kwanza, wakati uliopangwa au uliowekwa kama mwisho wa kufanya jambo fulani. Mfano, kuwasilisha kazi au kulipa deni. Ya pili, dakika, saa au siku ya mwisho kabla ya kitu kuisha au kufungwa. Mfano, muda wa mwisho wa kuwasilisha fomu ni ijumaa hii.

Nyeusi kwa kiswahili ina maana hizi. Ya kwanza, ni rangi iliyo giza kabisa, ambacho ni kinyume na nyeupe. Ya pili, ni kitu chenye giza au kinachochanganya hisia za giza kama giza la usiku au kitu kilicho fichika. Mfano, gari lake ni nyeusi na linaonekana zuri sana. Hali ya hewa ilikuwa nyehusi kutokana na mawingu mazito.

September kwa kiswahili ina maana hii. Mwezi wa tisa katika kalenda ya Gregoria. Unaofuata agosti na kabla ya oktober. Maana ya pili ni muda au kipindi wa mwaka unajulikana kwa matukio fulani. Kama kuanza kwa shule au mavuno ya baadhi ya mazao. Mfano, shule zinaanza tena mwanzoni mwa September.